Marafiki wangu wa karibu ni mtu wambaya menisimamia na kunielewa kwanjia ya kipeke. Ni mtu ninayemuamini kwa asilimia mia moja. Kwani tuna historia ndefu ya kushirikia na mambo ya furaha, changamoto. Na tabia ya kunifanya nicheke hata siku ambazo mambo hayaendi vizuri. Na mara nyingi hunitia moyo, pale ninapokata. Na tika tamaa.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni ile ambayo inaweka kipaumbele kwenye ubora, ubunifu na usalama wa watumiaji Napenda kampuni inayozingatia kutengeneza bidhaa zinazoifanya, maisha kuwa rahisi, zenye huduma zinazotegemewa na zinazobadilika kulingana na maendeleo dunia ya kidijitali.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu namuheshimu sana ni Kobe Bryant. Alikuwa mchezaji wa kipekee liya, acharama kubwa kwenye mchezo huu kwa umahili wake ni dhamu na ulubutu wa kushinda. Kobe alikuwa na uwezo kuongoza timu yake na kuhamasisha wachezaji wenzake kushirikiana kwa pamoja ili kufanikisha ushindi.

Katika kazi yangu, natamani kufika hatua ambayo ninaweza kujivunia mafanikio yangu na mchango Niliotoa katika taaluma yangu Ningependa kuwa katika nafasi yenye, uwajibikaji zaidi ambapo ninaweza kutumia ujuzi na uzoefu wangu kusaidia wengine na kufanya maamuzi muhimu ya maendeleo yao.

Ndiyo, napenda kuimba kwa sababu kunanifanya nijisikie huru na mwenye furaha Kuimba ni njia nzuri ya kujieleza na kuondoa msongo wa mawazo hata kama siimbi kitaharuma Mara nyingi ninaimba nikiwa nyumbani au nikiwa peke yangu na kuna saidia kubadilisha kabisa hisia zangu.

Ushauri wangu kwa mtu mwingine ungekuwa huu Daima dhamini muda yako na jitahidi kutumia kila fursa kwa hekima. Maisha huleta changamoto nyingi lakini kwa subira bidii na mtazamo chanya Kila tatizo lina suluhisho. Pia usiogope kushindwa kwa sababu kushindwa ni sahemu ya kujifunza na kukua.

Bora ya mpira wa kilakibi wa Amerikani na uyuunga moyo ni Inu Ingrid Patriots kwa sababu ina historia ndefu ya ushindi na nithamu ya hari ya juu. Timu hii inajulikana kwa mbinu zake za kipekee uratibu mzuri katika wachezaji na uwezo wa kushindana katika hali za ote. Kila mechi inakuwa changa moto lakini Patriots mara nyingi huonyesha ubunifu na umakini mkubwa uwanjani.

Huenda kutazama na pia kucheza michezo, ingawa mara nyingi hupendelea kutazama kwa sababu inanipa fulsa ya kujifunza binu na kufurahia ushindani bila shinikizo. Kutazama michezo hunipa msisimuko, hasa pala timu au mchezaji ninayemfuatilia anapocheza vizuri. Hata hivyo kucheza michezo pia ni muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia kupumzika, kuboresha afya na kujenga urafiki.

Ninae mkumbuka zaidi kutoka ni mwalimu wangu wa kiswahili kusababu wanionyesha jinsi ya kufikiria kwa kina na kueleza mawazo yangu kwa maneno sahihi Alikuwa mwalimu mwenye subira, mwenye moyo wa kufundisha na alikuwa akitumia mbinu za kufundisha, nazo zinafanya masomo kuwa ya kuvutia.

Lugha nayopenda kujifunza ni kijapani kwa sababu niina utambulishwo kipekee na inahistoria tajiri ya utamaduni na fasihi kujua kijapani ina kunanipa fursa kuelewa utamaduni za japani zungumza na watu wa asili na kufurahi vitabu sinema na muziki wa lugha yao harisi Pia kijapani ni cha changamoto ya kikademia kwa sababu alfabeti na kaji zake zinaitaji bidi na kumbuku.

Ninajaribu kugawanya taka zangu kadri niwezavyo, kwani ni njia nzuri ya kulinda mazingira Kwa mfano, gawanya taka za plastiki, karatasi, chupa na mabaki ya chakula ili ziweze kutumika tena, kutoweka kwa njia sahihi Kwa takribani ndogo, ugawa wa mabaki ya chakula kwenye eneo la kompositi ambayo husaidia mimea na bustani.